Hmm, nilizaliwa katika mji mdogo tulivu, mahali ambapo watu wanajuana kwa majina na salamu hazikosi asubuhi. Nakumbuka barabara za vumbi, watoto wakicheza hadi jua linazama na harufu ya chakula kikitoka nyumba za majirani. Kulikuwa na utulivu wa kipekee, ule unaokufundisha uvumilivu na umoja. Hata leo nikirudi pale nahisi kama moyo wangu unapumua kwa kina zaidi.

Haa, nikikumbuka wakati mmoja mkubwa wa mpira wa besiboli nilipokuwa bado mtoto. Timu yangu ya shule ilifika fainali ya ligi ya mkoa na jukwaa lilijaa mashabiki. Nilihisi msisimko usioelezeka sauti za kelele, wachezaji wakikimbia na mpira ukipigwa. Hatimae tulishinda kwa pointi chache tu na kila mtu akacheka, akashangilia, ilikuwa kumbukumbu ya furaha isio na kifani, ile unayohisi moyoni bila kujali umri.

Ninapanga kazi na maisha ya kibinafsi kwa muda wakueka mipaka ya wazi. Kwa mfano, baada ya saa fulani za mchana, najiepusha na barua pepe za kazi na nashugulika kwa familia au mambo yangu binafsi. Pia napanga ratiba ya kazi ili isikimbilie kila kitu kwa haraka ni kiacha muda wakupumzika ni kama kushona kitamba chenye rangi mbili. Kila sehemu inapata nafasi yake na mwisho unapata ulinganifu, wakweli na furaha ya ndani.

Sio mara nyingi napendelea kweka picha chache tu hasa zile zinazohusiana na familia au matukio maalumu. Kwa kawaida nashirikiana picha ambazo zinafurahia, kumbu kumbu na furaha. Si zile za kila siku. Ni muhimu pia kuwa makini na usiri na heshima ya wengine wanapokuwa kwenye picha. Kwangu ni kama kuchangua vitabu vya dhamani kuchagua kwa makini yale unayashirikisha na wengine.

Timu ninayoipenda ya mpira wa miguu ni Arsenal. Nimeipenda kwa muda mrefu kwa sababu ya mtindo wao wa kucheza. Mpira wa passing, uvumilifu na ile imani ya kujenga mchezo taratibu. Nakumbuka siku ya kuamka mapema kuangalia mechi. Moyo unapiga haraka kila wanapokaribia lango hata wakipoteza, bado na jifunza subira na matumaini. Ni zaidi ya timu. Ni sehemu ya kumbu kumbu na hisia zangu.

Ninaposhughulikia kazi ya dharura kwanza najitahidi kutulia na kuthatimini hali ya haraka. Nikibaini ni hatua gani ya kwanza muhimu kuchukua? Sio kila wakati unapata muda wakupanga kwa kina. Kwa hivyo lazima ujifunze kufanya haraka lakini kwa umakini. Mara nyingi nashirikisha wengine ili kufanya kazi kwa ushirikiano kuepuka makosa. Ni kama kuendesha gari barabarani unapokutana na mwendo wa ghafla lazima uangalie upige hatua sahihi hata bila kuogopa.

Ninaposhambulia mabadiliko kazini kwanza nahitaji kuelewa sababu ya mabadiliko hayo na jinsi yanavyoweza kuathiri kazi zangu na timu. Kisha napanga hatua ndogo za kukubaliana na hayo. Nikijua ni ipi ni muhimu kwanza na ipi inaweza kusubiri. Pia hujaribu kuwasiliana wazi na wenzangu. Kushirikiana badala ya kupinga bila kuelewa ni kama kupanda mlima, ukijua njia hata mteremko mgumu unaweza kuupita kwa amani na ujasiri.

Napenda kutumia muda na familia kwa mambo rahisi tu lakini yenye maana kukaa pamoja tukizungumza bila simu tukicheka au kula chakula cha pamoja jioni. Wakati wungine tunatembea tu au kutazama kitu kwa pamoja bila haraka. Kwangu huo ndio muda wa kujaza moyo, unakumbusha ulipotoka na kwanini kila kitu kingine unachokifanya kina maana.

Napendalea mwanga wakati, si mkali sana wala dhaifu kabisa. Mwanga wakati unakupa hali tulivu, unakuruhusu kuona vizuri bila kuumiza macho, na unakufanya uhisi amani ndani ya moyo. Kwa mfano, pale jua likitoeka polepole asubuhi au jioni, huwa nafurahia sana. Ni kama dunia inakupangia muda mzuri, wa kupumzika na kufikiria bila haraka.

Harufu ninayo ipenda zaidi ni harufu ya mlo uliopikwa nyumbani hasa wakati wa jioni. Ukiingia ndani na harufu ya chakula moto ikitukuta. Unajisikia kama umefika nyumbani kweli. Pia napenda harufu ya mvua inavyo piga kwenye udongo. Inakuletea utulivu na kumbukumbu za utotoni. Kwa kweli, harufu mara nyingi huchua hisia na kumbukumbu zako mahali pengine. Na hiyo ndiyo nguvu yake kubwa kwangu.

Ndiyo, napenda asali sana. Si tamu tu, bali pia inakumbusha chakula cha asili na zile siku za utotoni tulipokuwa tukila asali moja kwa moja kutoka kwenye shina la mti. Mara nyingine napenda kuiongeza kwenye chai au mkate. Ikileta ladha nzuri na utamu wa kipekee. Ni kitu kidogo, lakini kinachofanya siku iwe nzuri zaidi kama tabasamu dogo ndani ya chakula.

Kila asubuhi, ninapoamka polepole kwanza, nikipumzika sekunde chache, nikikusanya mawazo yangu, kisha nafanya mazoezi madogo ya mwili, kuosha uso, na kunywa kikombe cha maji au chai ya moto. Baada ya hapo, napanga ratiba yangu ya siku. Kazi, mikutano na muda wa kupumzika. Utaratibu huu hunisaidia kwanza siku kwa utulivu na nguvu kama kuanzisha gari kwa njia rahisi kabla ya kuendesha safari ndefu.

Sehemu ya kampuni ninayo iona muhimu zaidi ni ile ya mawasiliano na usimamizi wa timu. Ikiwa kila mtu anaelewa majukumu yake, vipaumbele viko wazi na mawasiliano ni ya wazi. Kazi yote inakuwa rahisi na yenye matokeo bora. Pia husaidia kuondoa mchanganyiko na msongo usio lazima. Ni kama misingi ya nyumba, ukijenga vizuri hapo kila kitu kingine kinaenda kwa urahisi.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni chai ya moto, hasa yenye tangawizi kidogo au mdalasini. Unapo kinywa asubuhi au jioni, unakupa hisia ya faraja na utulivu, unakufanya uanze au kumalizia siku ya amani. Pia harufu yake huchukua mawazo yako kidogo inakuletea kumbu kumbu nzuri za nyumbani au familia. Ni kinywaji kidogo lakini chenye nguvu ya kurudisha moyo kwenye hali nzuri.